Kwa kawaida mimi naenda hospitali mara chache kwa mwaka labda mara moja au mbili tu. Mara nyingi huwa ni kwa ajili ya uchunguzi wa kawaida au kupata ushauri wa kiafya ili kuhakikisha mwili uko salama. Sifurahii kwenda hospitali bila sababu maalum. Kwa hivyo mimi hujitahidi kula vizuri, kufanya mazoezi mepesi na kupumzika vya kutosha ili kuzuia magonjwa. Na nikiugua hufuata ushauri wa daktari mapema badala ya kusubiri hali iwe mbaya.

Chumba changu cha kulala ni cha ukubwa wa kati, si kikubwa sana wala kidogo. Kuta zake zina rangi nyepesi, hasa nyeupe iliyochanganywa na krimu, ambayo hunipa utulivu. Kitanda changu ni cha wastani, chenye godoro laini na mito inayoridhisha sana kunisaidia kupumuzika vizuri. Kitu ninachokipenda zaidi chumbani ni dirisha langu kwa sababu huingiza mwanga wa asili na hewa safi na hunifanya nijisikie huru na mtulivu.

Mboga ninazo penda kula ni sukuma wiki, spinachi na kunde kwa sababu ni tamu na zina virutubisho vingi. Napenda mboga zilizopikwa kwa njia rahisi zikiwa na kitunguu, nyanya na viungo vya wastani. Mboga hunisadia kuwa na afya njema na hunifanya nijisikie mwepesi mwilini. Pia napenda kabeji mara kwa mara, hasa inapopikwa vizuri na kuwa laini. Mboga hizi hunifaa kwa chakula cha kila siku na huendana vizuri na wali au ugali.

Ninajilinda kutoka na vitisho vya mtandao kwa kutumia nenosiri imara na tofauti kwa kila akaunti. Pia huwa makini nisifungue viungo au ujumbe wa kushuku hasa kutoka kwa watu nisiowajua. Hutumia udhibitisho wa hatua mbili pale inapowezekana na huhakikisha programu na simu vinasasisishwa mara kwa mara. Zaidi ya hayo, sipendi kushiriki taarifa binafsi ovyo mtandaoni.

Wakati wa wasiwasi, najaribu kutulia kwa kupumua kwa kina na kufanya mazoezi ya, utulivu kama kutafakari au yoga. Pia najaribu kutengeneza mpango wa jinsi ya kushughulikia tatizo linalosababisha hiyo wasiwasi. Kuzungumza na rafiki au mtu wa karibu kunanisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Mara nyingine naandika hisia zangu ili kuelewa kinachosababisha wasiwasi.

Ninapofanya marafiki wapya huanza kwa kuzungumza kwa furaha na ucheshi, nikijitambulisha kwa uwazi na heshima. Uuliza maswali kuhusu wao, maslai yao na mambo wanayopenda na kushirikia na mawazo yangu pia. Pia hushirikiana kwenye shughuli za pamoja kama michezo, kusoma au kutembea. Ninajitahidi kuwa mkarimu, mkweli na mtu wa kuaminika. Ili marafiki wapya, wajisikie huru. Hatimaye mara nyingi hushirikiana kwa simu au mtandao ili kuimarisha urafiki. Hii hunisaidia kujenga uhusiano wa kweli na wa kudumu.

Kila asubuhi ninapoamka, kwanza hufanya mazoezi ya kupumua kidogo na kunyoosha mwili ili kuamsha misuli. Kisha huenda kuoga na kufanya usafi binafsi. Baada yake, hupanga muda wangu kwa kuangalia mpango wa siku, kunywa chai au kahawa na kula kifungua kinywa cha afya. Njia hiyo hunisaidia kuanza siku nikiwa na nguvu, utulivu na moyo mzuri.